Kwa kawaida, naoga mara moja hadi mbili kwa siku. Kulingana na hali ya siku yangu. Asubuhi napga ili kuanza siku nikiwa safi. Mwenye nguvu na tayari kwa majukumu yangu. Kuoga asubuhi hunisaidia kuamka vizuri na kuwa na hali nzuri ya kujiamini ninapo kutana na watu au kufanya kazi. Wakati mwingine, hasa kama nimefanya kazi nzito. Mazoezi au hali ya hewa ni ya joto sana. Naoga tena jioni. Kuoga jioni hunisaidia kuondoa uchovu wa siku nzima jasho na vumbi. Na kunifanya nijisikie mtulivu kabla ya kupumzika au kulala hata hivyo sioni kuoga kama jambo la kulazimisha mara nyingi bila sababu, ninaamini kuoga kunapaswa kuzingatia usafi wa mwili, afya ya ngozi na mazingira yanayo nizunguka. Kuoga kupita kiasi kunaweza kuathiri ngozi. Kwa hivyo, nachagua kufanya kile kinachofaa kwa mwili wangu, kwa ujumula. Kuoga kwangu sio tu kwa ajili ya usafi bali pia kwa ajili ya afya heshima binafsi na kujisikia vizuri ndiyo maana ninaona kuoga mara moja au mbili kwa siku kunanitosha na kunifanya niwe safi na mwenye amani.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, lakini kwa kiasi. Chakula cha haraka kina urahisi wake, hasa pale mtu anapokuwa na muda mchache au amechoka baada ya siku ndefu, ni rahisi kupika kinatayarishwa haraka na mara nyingi kina lata nzuri inayofutia watu wengi. Hata hivyo, sielekei kukila mara kwa mara, najua kuwa chakula cha haraka kina mafuta mengi, chumvi na sukari, ambavyo fikizidi vinaweza kuathiri afya. Ndiyo maana napendelea kukila kama burudani ya mara chache, si kama chakula cha kila siku. Kwa kawaida, napenda saidi chakula cha nyumbani kwa sababu ni safi, kina firutubisho na kinanifanya nijiskie vizuri kiafya. Chakula cha nyumbani pia hunipa uhakika wa kile kinacho, kwa kile ninachokula na jinsi kilifyotayarishwa. Kwa uchumla, napenda chakula cha haraka lakini nachakua kula kwa busara. Ninaamini kula chakula bora ni njia ya kujitenda njia ya kujipenda na kujali afya yangu.

Filamu ninaipenda saidi ni ile inayonifundisha kitu cha maana na kuniaja ni kifikiria hata paada ya kumalisika. Moja ya filamu hizo ni the pursuit of happiness. Ninaipenda filamu hii kwa sabamu inawanyesha maisha halisi changamoto na nkufu ya kutokata tama. Filamu hii inamuhusu mwanaume anayepitia maisha magumu lakini hata tama lakini hakati tama hata anapokosa kazi pesa na msaada kilicho kilicho nikuza zaidi ni jinsi anavyoendelea kupigania ndoto yake licha ya vikwazo vingi. Inanifundisha kuwa mafanikio hayaji kwa urahisi bali kwa subira, juhudi na imani binafsi. Pia napenda filamu hii kwa sababu inaonyesha dhamani ya familia na upendo. Hasa uhusiano kati ya mzazi na mtoto inanikumbusha kuwa hata katika nyakati ngumu matumaini hayapaswi kupotea kwa ujumla filamu hii ni ya kipekee kwangu. Kwa sababu hunipa motisha, hunipa somo la maisha na hunifanya niamini kuwa kwa juhudi na uvumilivu ndoto zinaweza kutimia.

Ninapenda rangi ya blu nyepesi kwa ukuta wa chumba changu. Napenda rangi hii kwa sababu inanipa hali ya utulivu na amani. Kila ninapo ingia chumbani. Rangi hii hunifanya nijisikie nimepumzika na kuachana na mawazo ya siku nzima. Rangi ya blu pia ina nisaidia kulala vizuri kwa sababu sio kali wala ya kuchosha majo. Inaendana vizuri na samani nyingi. Iwe ni za rangi nyeupe kijivu au kahawia. Hii hufanya chumba kionekane safi kikubwa na chenye mwanga muzuri. Zaidi ya hayo, buluu huni kumbusha anga na bahari. Vitu vinavyoleta hisia za uhuru na utulivu. Ndiyo maana na iona rangi hiyo kuwa bora kwa chumba cha kulala au sehemu ya kupumuzika. Kwa ujumula ninapendelea rangi ya bulu nyepesi kwa sababu inanipa, faraja, utulivu wa mawazo na mazingira mazuri ya kupumzika kila siku.

Tabia ninayopenda zaidi kwa wengine ni uaminifu. Napenda watu wanaosema ukweli na kusimama na kile wanachokiamini. Hata pale inapokuwa vigumu uaminifu hunijengea imani na kunifanya nijiskie salama nikiwa na mtu. Pia napenda watu wenye heshima. Heshima inaonyesha malezi mema na utu. Mtu mwenye heshima hujua kuzungumza na wengine kwa upole kusikiliza maoni ya watu tofauti na kuthamini kila mtu bila kubagua. Tabia nyingine ninayoipenda ni ukarimu. Si lazima mtu awe na vitu vingi ili awe mkarimu. Hata tabasamu msaada mdogo au neno njema vinaweza kubadilisha siku ya mtu. Ukarimu huleta ukaribu na kujenga jamii yenye upendo. Kwa ujumla, napenda watu wenye uaminifu heshima na moyo wao kusaidia. Tabia hizi hunifanya nipende kushirikiana na watu, kujifunza kutoka kwao na kuishi kwa amani na furaha.

Ninapofanya koza kazini, chambo la kwanza ninalofanya ni kulikubali. Naamini kukubali koza ni hatuwa muhimu kwa sababu kunisaidia kuchifunza na kuporesha utendaji wangu. Sijaribu kulificha au kumula umu mtu mwengine, bali nachukua uwajibikaji. Hatuwa inayofuata ni kuchambua koza lenyewe, nina chiuliza koza lilitokea wapi na kwanini. Hiyo unisaidia kuelewa janzo cha tatizo na kuwebuka kulirudia tena siku si jazo. Kama koza limeadhiri wengine, kuchukua muda, kuhomba radi na kueleza hatua ninazo chukua kurekebisha hali. Baada ya hapa, nachukua hatua ya kulirekepisha kwa haraka liwezi kanavyo. Ikiwa nahitaji msaada au ushauri, siyokopi kuuliza na amini kufanya kazi kwa ushirikiano husaidia kupata suluhisho bora saidi. Kwa ujumla, ninaona makoza kazini kama furusa ya kujifunza kwa kuyakabili kwa uazi, uajipikaji na niya ya kuporesha. Ninakuwa mfanya kazi bora zaidi na mchango wangu kazini huongezeka.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Kilimo cha bustani hunipa furaha na utulivu wa mawazo. Ninapokuwa bustani. Nahisi niko karibu zaidi na mazingira ya asili. Na hilo hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo. Napenda kuona mmea ukikua hatua kwa hatua. Kuanzia kupanda mbegu hadi kuvuna. Hilo hunifundisha subira na bidii kwa sababu matokeo mazuri hayaji maramoja. Pia hunipa hisia ya mafanikio ninapoona kazi ya mikono yangu imezaa matunda. Zaidi ya hayo, kulima bustani hunisaidia kupata chakula safi kama mboga na matunda. Hiyo hunifanya nijisikie mwenye afya na kuokoa gharama kwani sipaswi kununua kila kitu sokoni. Kwa ujumla napenda kulima bustani kwa sababu hunifundisha kuwajibika kunipa chakula bora na kunifanya nijiskie mwenye amani na furaha.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia, lakini sii kila wakati. Kofia zina umuhimu zaidi ya mapambo. Kwanza, kunilinda didi ya jua kali na wakati mwingine baridi. Jambo linalo nisaidia afya yangu na kunifanya nijisikie huru ninapokuwa nje. Pia napenda kuvaa kofia kwa sababu huongeza mvuto katika muonekano wangu. Kofia inaweza kubadilisha vazi la kawaida na kulifanya lionekane nzuri au yakipekee. Ninapo chagua kofia, huchagua ile inayonifaa, inayo endana na mavazi niliyovaa. Hata hivyo, sipendi kuvaa kofia kila mahali. Kuna sehemu na nyakati ambazo si sahihi kuvaa kofia. Kama vile katika mikutano rasmi au sehemu zinazo hitaji heshima maalumu, wa hivyo, kuchagua kwa busara lini na wapi nivae kofia. Kwa jumla, napenda kuvaa kofia kwa kiasi kwa sababu hunilinda, hunipa mutindo mzuri na hunisaidia kujiamini ninapokuwa nimevaa kwa usahihi.

Kwa kawaida, siendi hospitalini mara nyingi kwa mwaka. Mara nyingi naenda mara moja au mbili hasa kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida au pale ninapohisi kuna tatizo la kiafya. Ninaamini kuenda hospitalini mapema husaidia kugundua matatizo kabla hayajawa makubwa nikiugua au kujisikia tofauti na kawaida siogopi kuenda hospitalini ninaamini afya ni kitu cha muhimu sana. Na ni mbora kuchukua tahadhari mapema kuliko kusubiri hali iwe mbaya. Pia napenda kushauriwa na wataalamu wa afya ili nijue namna bora ya kujitunza. Hata hivyo, ninajitahidi kuishi maisha yenye afya kwa kula chakula bora, kufanya mazoezi, na kupumzika vya kutosha. Hii hunisaidia kupunguza sababu za kuenda hospitalini mara kwa mara. Kwa ujumla. Huwenda hospitalini paie ninapo, inapobidi. Si kwa mazoea bali kwa ajili ya kulinda na kuthamini afya yangu.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni imani na maadili mema. Imani hunipa nguvu ya kuamini kuwa kuna mwongozo na msaada katika maisha. Hasa wakati wa changamoto au magumu. Inanisaidia kuwa na matumaini, subira na amani ya ndani hata pale ambapo hayako kama ninavyotaka. Pia maadili mema kama uaminifu, heshima, huruma na kusaidia wengine ni sehemu muhimu ya dini kwangu. Yananifunza jinsi ya kuishi maisha yenye heshima kusaidia jamii yangu na kuondoa ubaya katika kila hatua ninayochukua. Hii hunifanya niwe mtu bora zaidi na kuishi kwa amani na wengine kwa ujumla dini kwangu sio tu ibada au mila bali ni mwongozo wa kila siku. Imani na maadili mema hunisaidia kuishi maisha yenye thamani kufanya maamuzi sahihi na kushirikiana na wengine kwa upendo na heshima. Hivyo, haya ni mambo muhimu zaidi kwangu katika dini.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kile kinachonipa maarifa na kuniaje nikifikiria baada ya kukisoma. Moja ya vitabu hivyo ni The Algistic kilichoandikwa na Paul Kulohu. Ninakipenda kitabu hiki kwa sababu kinanifundisha kufuata ndoto zangu na kuhamini katika uwezo wangu binafsi. Kinaonyesha kuwa kila changamoto katika maisha ni sehemu ya safari ya mafanikio na kuchifunza. Kinaachonikuza zaidi ni jinsi kinavyosisitiza umuhimu wa kuwa na moyo wa matumaini na kushirikiana na wengine. Katika hiki hakionyeshi mafanikio tu, bali pia dhamani maisha kama ufumilifu, subira na kuamini kile unachokifanya. Pia hunifundisha kuwa atimaye juhudi zangu. Sitalipa pali nitakapojituma kukua mwaminifu kwa ndodo zangu. Zaidi ya hayo kitabu hiki kinanifanya nione ulimwengu kwa mitazamo mzuri. Kina nifundisha kuwa kila mtu ana safari yake, kila hatua ndogo anahesabu. Kwa ujumla, kitabu hiki ni cha kipeke kwangu kwa sababu unipa motisha, kunifanya ni jiamini na kunifundisha damani za maisha.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda safi, hasa ya parachichi au machungwa. Napenda kwa sababu kinywaji hiki si tu kituliza kiu, bali pia kinatoa virutubisho muhimu vinavyosaidia kuwa na afya njema. Kila wakati huwa najisikia nimepata nguvu na mwili wangu unapata lishe ya haraka. Zaidi hayo napenda jinsi juisi ya matunda inavyofanya siku yangu kuwa zenye raha ni kinywaji rahisi, safi na kinachonipa hisia nzuri, tofauti na vinywaji vingine vilivyo na sukari nyingi au vichangamishi. Pia ni kinywaji ninachoweza kunywa wakati wowote asubuhi mchana au jioni. Na daima hunifanya nijiskie safi na mtulivu. Ingawa mara nyingi napenda pia kinywaji kama soda au iced tea. Napendelea juisi ya matunda kwa sababu ni bora kiafya na hutoa nguvu ya kudumu. Kwa ujumla, kinywaji cha baridi ninachopenda ni kile kinacho. Nipa furaha afya na utulivu wa mwili na akili.

Kila mwezi kazini napenda kuanza kufafanua malengo yangu wazi wazi. Kwanza ninaangalia kazi zote sinazohitaji kufanywa na kisha ninachukua zile muhimu saidi. Ambazo zitasaidia kufanikisha malengo ya chumla ya timu au shirika. Hii inanisaidia kuzingatia mambo ya msingi badala ya kushughulika na kila kitu kwa wakati mmoja. Baada ya hapo, ninaweka malengo yanayoweza kupimika na kufanikishwa kwa mfano badala ya kusema nitafanya kazi nzuri ninasema nitakamilisha ripoti zote za wateja kabla ya tarehe ishirini ya mwezi. Hii huniwezesha kujua ikiwa nimefanikiwa au la mwishoni mwa mwezi. Saidi ya hapa ninaandaa mpango wa kila wiki unaoeleza hatuwla ndoko ndoko sa kufanikisha malengo hayo. Kila wiki naangalia maendeleo yangu na nikiona tatizo lolote ninalitatua mapema badala ya kusubiri mwisho wa mwezi. Hii hunisaidia kuwa na nidhamu na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Kwa ujumla, kuweka malengo ya kila mwezi kazini kunahitaji mpangilio, kuzingatia kipaumbele na kufuatilia maendeleo. Njia hii inasaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kufanikisha malengo yangu binafsi na ya timu na kunifanya nichisikie kuwa na mafanikio mwishoni mwa mwezi.

Mufunzo wa kazi ulionisaidia zaidi ni mufunzo wa usimamizi wa muda na kupanga kazi. Kabla ya mufunzo huu nilikuwa nikipoteza muda mwingi kwenye kazi zisizo muhimu na mara nyingine nikakosa kukamilisha majukumu kwa wakati. Mfunzo huu umenifundisha jinsi ya kupanga kazi zangu kulingana na umuhimu na dharura na jinsi ya kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi. Pia mfunzo huu umenifundisha jinsi ya kueka malengo madogo ya kila siku na kila wiki na jinsi ya kufuatilia malengo yangu. Hii imenisaidia sana kuondoa mkanganyiko la stress kazini. Kwani sasa ninajua ni hatua gani ya kwanza ya kufanya na nini kinapaswa kufanyika baadaye. Zaidi ya hayo mufunzo huu pia umenisaidia kuboresha mawasiliano na ushirikiano na wenzangu. Kwa kuwa, sasa najua jinsi ya kupanga kazi vizuri, ni rahisi kushirikiana na wenzangu na kuhakikisha timu inafanikisha malengo yake kwa wakati. Kwa ujumla, mfunzo huu kupanga kazi na usimamizi, wa muda umetoka kuwa muhimu sana kwangu. Umekua kiini cha kuongeza ufanisi wangu kazini, kupunguza stress na kunisaidia kuwa mfanyakazi bora zaidi.

Ndiyo, napenda kuenda pwani sana. Pwani ni mahali pazuri pa kupumzika na kuondoa mawazo ya kila siku. Ninapokuwa pwani kunisaidia akili yangu kuachana na msongo wa kazi. Kazi au shughuli mbali mbali kunipa hisia ya uhuru na furaha. Napenda pia kuona mawimbi ya bahari yanayo kumba mchanga na kusikiliza sauti ya upepo. Hii hunipa utulivu na kuchangia hisia zangu za amani zaidi ya hayo, pwani ni mahali pazuri pa kufanya mazoezi kama kuogelea kukimbia au michezo ya maji. Ambayo ni ya afya na burudani kwa wakati moja zaidi ya furaha binafsi. Pwani pia ni mahali pazuri pa kushirikiana na familia au marafiki. Kucheza, kupiga, picha na kula pamoja kunafanya mtu kuwa na muda kuwa wakipekee na kumbukumbu mzuri. Hii inafanya pwani iwe zaidi ya mahali tu. Ni uzoefu wa furaha na mshikamano wa kijamii. Kwa ujumla napenda kwenda pwani kwa sababu hunipa utulivu, furaha, afya na kumbu kumbu mzuri. Na watu wa karibu ni mahali ambapo mwili na roho hujisikia huru na wenye amani.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia muda kupumzika na kujiaandaa kwa wiki mpya kwa kawaida. Napenda kutembelea familia au marafiki, kuzungumza nao na kushirikiana katika shughuli ndogo ndogo. Hiyo hunipa furaha na kunifanya nijisikie kuunganishwa na watu wa karibu. Pia napenda kutumia muda kujipanga binafsi kama kusoma kupanga kazi za wiki inayofuata au kufanya mazoezi kidogo. Hii hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa kazi au shughuli zingine na kunifanya niwe na akili safi na mwili mwenye nguvu. Wakati mwingine napenda pia kutasama filamu au kinywaji cha baridi. Jambo linalonipa, burudani na faraja. Hii ni njia nzuri ya kujiburudisha na kujiwekea nishati nzuri kwa siku za kazi zinazofuata. Kwa ujumla, wikendi kwangu ni mchanganyiko wa kupumuzika, kushirikiana na familia na marafiki na kujitunza binafsi hii inafanya niwe tayari kisaikolojia na kimaisha kwa wiki mpya. Huku nikifurahia wakati wangu wa bure kwa namna bora.

Ndio, mara nyingi ninanunua vitu kwa kutumia simu. Napenda njia hii kwa sababu ni rahisi haraka na haina haja ya kusafiri hadi dukani. Kwa mfano, ninaweza kununua chakula bidhaa za nyumbani au hata malipo ya huduma mbali mbali pila kuondoka nyumbani. Hii inarahisisha maisha yangu na kuniachia muda zaidi kwa kazi nyingine au kupumzika zaidi ya urahisi kununua kwa simu kuna nipa uhakika. Ninaona bidhaa au huduma kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kununua. Hii hunisaidia kufanya ya chaguo nzuri na kuepuka makosa ya ununuzi. Hata hivyo, ninahakikisha kuwa ninaweka tahadhari ya kutumia njia salama za malipo ili kulinda taarifa zangu binafsi. Napenda kutumia apps au tovuti zinazo tambulika na salama na kuangalia masharti kabla ya kubonyeza kifute cha kununua kwa ujumla kununua vitu kwa kutumia simu ni rahisi haraka na kunisaidia kupanga maisha yangu vizuri. Ni njia bora ya kupata kile ninacho hitaji bila kuchoka. Huku nikihakikisha usalama wangu.

Napenda kuomba maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya ufafanuzi na heshima. Kwanza, najua kukua kila mtu anam. Mutazamo wake, hivyo kuomba maoni kuna nisaidia kuona jambo kwa namna tofauti na kupata mawazo mapya. Hiyo hufanya ni fanye maamuzi bora saidi kuliko kuzogelea peke yangu. Mara nyingi ninauliza maswali wazi wazi kama unaonaje hili au unamapendekezo gani ya kuboresha. Hii inawawezesha wengine kueleza mawazo yao bila hofu na inafanya mazungumuzo kuwa vyenye heshima na yenye tija. Zaidi ya hapo, ninapo pokea maoni na jita hidi kusikiliza kwa makini bila kuingilia kati. Hii inanisaidia kuelewa kikamilifu yale wanayosema na kuonyesha kuwa ninadhamini mawazo yao. Baada ya hapo natoa shukrani na kuchukua yale ambayo yanafaa na kunisaidia kuboresha kazi yangu au tabia yangu. Kwa ujumula, kuomba na kupokea mahoni kutoka kwa wengine, kuna nisaidia kujifunza, kuporesha na kuwa mutu bora saidi. Hii ni njia ya kujenga uhusiano mzuri na watu na kuhakikisha na piga hatuwa sahihi katika maisha yangu binafsi na kaazini.

Kuwa na uhiano kati ya kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana kwangu. Kwanza, napanga muda wangu vizuri. Ninajua ni wakati gani wa kufanya kazi kwa bidii na ni wakati gani wa kupumzika na kushirikiana na familia au marafiki. Mpangilio huo hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kuchanganya maswala ya kazi na binafsi pili. Napenda kueka mipaka kwa mfano sipeleki kazi nzima nyumbani au siunganishi muda wangu wa kibinafsi mara zote na simu au baruapepe za kazi. Hii hunisaidia kuwa na muda wa kupumzika, kufanya shughuli za burudani na kudumisha afya yangu ya akili na mwili zaidi ya hapo, inatumia wakati wangu wa kibinafsi kwa njia ya manufaa. Kama kufanya mazoezi, kusoma au kushirikiana na familia. Hii huniwezesha kupata nguvu na motisha ya kuendelea kwa ufanisi kazini. Pia mara nyingine napanga shughuli za kazi kwa njia ya timu ili kushirikiana na wengine na kupunguza mzigo binafsi. Kwa ujumla kuoanisha kazi na maisha ya kibinafsi. Kuna hitaji mpangilio nidhamu na kutambua umuhimu wa kila upande njia hii inanisaidia kuwa na afya njema. Furaha na ufanisi kazini na nyumbani.

Mara nyingi ninapenda kuanza kwa kuwa mkarimu na mchangamufu, ninapokutana na watu wapya, na shirikiana nao kwa upole, na sikiliza wanapo zungumuza, na kuonyesha kuwa na masilaha ya kweli kwa yale wanayosema. Hiyo husaidia kuanzisha uhusiano mzuri mara moja. Pili, na jitahidi kuwa mkweli na muaminifu. Watu wanapo dhamini ukweli na uwazi ni rahisi kujenga uaminifu. Kwa mfano, nikisema nitasaidia au nitashiriki kitu hufanya wafuate maneno yangu na hiyo huimarisha urafiki mpya. Zaidi ya hapo napenda kushirikiana kwenye shughuli za pamoja kama michezo, mazungumuzo au mirandi midogo. Shughuli hizi huleta fursa ya kuelewana kubadilishana mawazo na kufurahia muda pamoja. Hii inafanya urafiki kuwa wa kudumu na wa amani zaidi. Kwa ujumla kufanya marafiki wapya kuna hitaji uwelewa uwazi na mushikamano. Kwa kuwa mchangamufu, muaminifu na mkarimu nitapata urafiki wa kweli, unaonisa heshima, usaidiszi na furaha kwa wote.

Kwa kawaida, ninapenda kuenda mahali pa ibada kila wiki au pale ninapohitaji faraja, utulivu au mwongozo wa kiroho. Mahali pa ibada ni mahali pazuri pa kuondoa mawazo ya kila siku, kupumzika kisaikolojia na kujipanga kiroho. Napenda pia kuenda mahali pa ibada ili kusali na kuungana na jamii yangu. Kuungana na wengine katika ibada kunasaidia kujenga mshikamano, kushirikiana na kupata motisha ya maisha. Pia ninapopata changamoto binafsi. Mahali pa ibada hunipa nguvu ya ndani na matumizi ya kuendelea mbele. Zaidi ya hapo napenda kutumia muda wangu. Mahali pa ibada kwa kutafakari kusoma maandiko au kuimba nyimbo za ibada. Hii hunifanya nijisikie amani na unyevu wa roho na kunisaidia kuwa na tabia njema katika maisha yangu ya kila siku. Kwa ujumla, kuenda mahali pa ibada mara kwa mara kunasaidia kudumisha amani ya ndani na mshikamano na jamii yangu. Ni sehemu ya muhimu sana katika maisha yangu. Sio tu kwa ajili ya ibada bali pia kwa kujipanga, kujifunza na kupata faraja ya kiroho.

Ndiyo, napika kura kila ni kipata fursa. Kupika kura ni haki yangu na jukumu langu kama raiya wa inji. Napenda kushiriki katika kuchakua viongozi au kufanya maamuzi muhimu kwa sababu napenda hisia ya kuwa na sauti katika mambo yanayo kuza maisha ya kila siku. Napinga kura kwa makini na kwa ufahamu hii inamanisha kuchunguza wagombea sera zao na maamuzi waliofanya awali. Siyo tu kukombea mtu kwa njia au marafiki bali kuchakua kwa ajili ya manufaa ya jamii na inji yangu. Kupinga kura kuna nisaidia kujihusisha na maendelewo ya inji na kuhakikisha masilaha ya wengi ya nasingatiwa. Saidi ya hapo na pinga kura kwa heshima na amani pila kuingiza chuki au upakuzi. Hii ninjia ya kutipitisha kuwa sio tu ninajali haki yangu binafsi bali pia heshima na usawa katika jami. Kupiga kura kuna nifanya ni chisikie kuwa sehemu ya mchakato mkuba wa kuporesha maisha ya wanainji wote. Kwa ujumula kupiga kura ni muhimu sana kwangu. Nijia ya kutumia haki kwangu. Kushiriki katika maamuzi ya kitaifa na kuonyesha uachipikaji wangu kama raiya. Nifurusa ya kuchangia maendeleo na kuhakikisha sauti yangu inasikika.

Wakati wa mapumuziko ya mchana, napenda kutumia munda huo, kupumzika na kujirehemu kidoko baada ya kazi au masomo ya asubui. Kwanza, mara nyingi na kunywa kikombe chachai au maji baridi ilikuondoa uchovu na kupata nguvu za kuendelea. Hiyo hunisaidia kuwa macho na makini kwa, kazi au masomo ya mchana. Pili, napenda kufanya mambo madogo ya kupumuzika kwa akili. Kama kusoma kitabu kidogo, kusikiliza muziki, au hata kutembea kidogo inje ya chumba, hiyo husaidia kupunguza musongo wa mawazo na kunipa hisia ya utulivu. Zaidi ya hapo, wakati mwingine napenda kushirikiana na kuenzangu kwa masungumuso madoko. Kucheka, au kubatilishana mawazo. Hiyo hunifanya nijisikie karipu na wengine na kunisaindia kuwa na motisha ya kuendelea na kazi au masomo kwa ujumla wakati wa mapumziko ya mchana ni muhimu sana kwangu. Ni munda wa kuondoa uchofu kuchirehemu na kujiandaa kisaikolojia na kimwili kwa kazi au masomo ya badaye. Hii inasaidia kuongeza ufanisi na kunifanya nichisikie vizuri mwili na akili.

Napata habari kutoka vyanzo mbali mbali kulingana na aina ya habari ninayohitaji. Kwanza napenda tovuti za habari na mitandao ya kijamii. Hizi huniwezesha kupata habari mpya haraka kuhusu mambo yanayojitokeza ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, ninahakikisha kuangalia vyanzo vyenye uaminifu ili kuepuka habari zisizo sahihi. Pili, napata habari kutoka televisheni na radio. Hizi hutoa habari kwa sauti na picha. Jambo linalofanya niweze kuelewa vizuri kinachoendelea. Napenda pia kupata maoni ya wataalamu au vikao vya majadiliano ambayo huchambua habari kwa kina. Zaidi ya hapo napenda kusikiliza watu wengine marafiki au familia. Mara nyingi mazungumuzo haya huniwezesha kupata habari za moja kwa moja na kwa mtazamo wa watu wa karibu. Jambo linaloongeza uwelewa wangu kuhusu mambo mbalimbali kwa ujumla napata habari kwa njia ya mtandao vyombo vya habari vya kawaida na mazungumzo na wengine. Njia hii inahakikisha kuwa nina habari sahihi mpya na zenye maana. Ili niweze kufanya maamuzi mazuri katika maisha yangu ya kila siku.

Kazi ninayoidhamini, zaidi ni ile inayosaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya. Kwa mfano, kazi zinazo husiana na elimu, afya au huduma kwa jamii. Napenda kazi hizi kwa sababu, zinanisaidia kuona matokeo halisi ya juhudi zangu. Na kunifanya nijiskie kuwa na amani na faida kwa wengine. Pili, ninadhamini kazi inayohitaji nidhamu, ubunifu na bidii. Kazi kama hizi unifundisha maadili ya kazi nzuri, kujituma na kudhamini kila hatua ndogo ya mafanikio. Hii, inapanua ujuzi wangu na kunisaidia kuwa mfanyakazi bora zaidi. Zaidi ya hapo, kazi ninayoidhamini zaidi pia ni ile inayonipa furaha na kuridhika. Hii ni kazi ambayo sio tu inanikopesha kipato mbali pia inanifanya nijiskie furaha kujivunia na kuwa na motisha ya kuendelea kufanya vizuri kila siku. Kwa ujumla, nina dhamini zaidi kazi zinazo husiana na kusaidia wengine. Zinazohitaji bidii na ubunifu na zile zinazonipa furaha na kuridhika. Kazi kama hizi, hunifanya nijiskie kuwa na amani, hufanya dunia kuwa mahali bora na kunipa motisha ya kufanya kila siku kwa bidii.

Kila siku, napenda kufanya mazoezi kidogo ili kudumisha afya yangu ya mwili na akili. Kwa kawaida, napenda kutembea au kukimbia kwa muda wa dakika ishirini hadi salasini. Mazoezi haya hufanya mwili wangu kuwa na guvu, huimarisha moyo, kunisaidia kuwa macho na makini kwa shuguli zangu za kila siku. Pili, napenda kufanya mazoezi ya kunyoosha misuli, hasa asumbu au jioni, ili kuondoa uchovu na stress, hii husaidia kuwa na mwili laini na kuzuia maumivu madoko ya misuli yanayoweza kujitokeza kutokana na kazi. Zaidi ya afya ya mwili, mazoezi hufanya akili yangu kuwa safi. Napenda piya kutumiya muda huu kutafakari au kusikiliza muziki wakati wa mazoezi jambo linaloongeza furaha na amani ya ndani. Hiyo hufanya niwe na mtazamo mzuri wa maisha na kuona ni sharti ya kuendelea na masomo au kazi kwa ujumla mazoezi ya kila siku ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Hayasaidi tu mwili wangu kuwa mwenye afya, bali piya akili yangu, faraja yangu na uwezo wangu wa kufanya kazi kwa ufanisi. Mazoezi ni msingi wa maisha yenye nguvu na furaha.

Ndio, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kila mala ninapopata nafasi, ninapenda kuona ladha harufu na muundo wa chakula kipya. Kuonja vyakula tofauti kuna nifundisha kuhusu tamaduni mbalibali na kunipanua mtazamo wangu wa chakula. Pili, kujaribu vyakula vipya ni njia nzuri ya kupata uzoevu na furaha. Mara nyingi chakula kipya huchangia kumbu kumbu nzuri na mazungumuzo mazuri na marafiki au familia wakati wa chakula hii hufanya kila jaribio kuwa zaidi ya kula tu ni burudani na uzoefu wa kipekee zaidi ya hapo napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu huduma za afya pia zina faida. Vyakula tofauti hutoa virutobisho tofauti ambavyo mwili wangu unahitaji na kunisaidia kuwa na lishe bora na afya njema. Kwa ujumla, kujaribu vyakula vipya ni jambo linalo ni furahisha na kunipa uzoevu mpya kila wakati. Ni njia ya kufurahia maisha kujifunza tamaduni tofauti na ni mchanganyiko wa furaha afya na ujifunzaji.

Kama ningepata nafasi, ningependa kutembelea mji wa kale wa kilwa kisiwani. Mahali hapa ni muhimu sana. Kihistoria kwa sababu, kilikuwa kitovu cha biashara ya baharini na kitambulisho cha utamaduni wa kiswaili karne nyingi zilizopita. Kutembelea kunipa fursa ya kuona majengo ya kale. Mizabibu ya kale na sehemu zilizoonyeshwa kwenye historia ya biashara na maisha ya watu wa pwani ya Tanzania pili kutembelea mahali pa historia kunanifundisha mafunzo ya maisha na utamaduni. Kupitia historia ya mahali kama kilwa kisiwani ninaweza kuelewa jinsi watu walivyokuwa wakiishi kufanya biashara na kushirikiana katika jamii zao. Hii huniwezesha kudhamini maisha ya sasa na kujifunza kutokana na yaliyojiri zamani. Zaidi ya hapo, mahali pa historia huniwezesha kuhisi historia kwa karibu. Sio tu kusoma vitabu, bali kuona vyombo majengo na sehemu halisi ambapo historia ilitokea. Hii inaboresha uwelewa wangu kunipa hisia ya heshima kwa wazee wetu na kunifanya nijisikie sehemu ya hadithi kubwa ya dunia. Kwa ujumla, ningependa kutembelea mahali pa historia kama kilwa kiswani kwa sababu kunipa nafasi ya kujifunza kuhisi historia na kudhamini utamaduni wa kale. Ni uzoefu wa kipekee ambao huunganisha elimu historia burudani kwa wakati mmoja.

Mandari mbora niliyoona nijua likianguka baharini kwenye pwani mwa mombasa. Maji mekundu na yaplu ya kiungana mawimbi ya kipiga mwishoni mwa mchanga na upepo wa baharini unayumba nywele na mavazi yangu. Yote haya ya lifanya mandari kuwa ya ajabu na yenye utulifu mkubwa. Nilihizi amani ndani yangu na ufraha isio na kifani. Mandari nzuri siyotu inafutia macho pali pia inakuza isia. Nilipokuwa pale nilihizi ngufu ya asili utulifu na shukran. Kwa urembo wa dunia kwa muda huwa nilisahau mawazo ya kila siku na kusingatia uzuri wa masingira ya liyo ni sunguka. Saidia hayo kuwala mandari kama hii. Huniweseja kutafakari na kupata msukumo. Mandari mzuri huleta ndoto mawazo mapia na hamasa ya kufanya mambo bora maishani mwangu. Ni kumbu kumbu ambayo haiwezi kuzahaulika na kuchangia furaha ya ndani na amani ya akili. Kwa ujumla, maandari bora ni liyohona ni ile inayojumuisha urembo amani na msukumo wa ndani. Maandari kama hii ufanya dunia kuwa mahali pa kushangaza, kunisaidia kudamini maisha na kunipangufu ya kufurahia kila siku.

Timu ya michezo ni nayo. Fuatilia ni Manchester United. Ninapenda timu hii kwa sababu siyo tu wanacheza kwa ustadi mkubwa. Pali pia wanahistoria ndefu ya mafanikio na wachezaji wakubwa wa dunia. Kuangalia mechi zao huniwezesha kufurahia michezo yenye mbinu za kipekee na ushindani wa hali ya juu. Pili, ufuatilia timu hii kuna nipa hamasa na motisha. Njia wanayo shirikiana kuchituma pila kujali changamoto na kushirikiana kama familia huniwesesha kujifunza dhamani za nidhamu. Ushirikiano na bidi. Hii siyotu katika michezo bali pia inaweza kutumika maishani mwangu binafsi Saidi ya hapa kufuatilia timu ninayopenda hunipafuraha na brudani mechi ni muda wa kufurahia. Kusungumuza na marafiki na kusherehekea kila ushindi hata kuchifunza utokana na changamoto. Hii huongeza hisia za ushikamano na furaha ya pamoja.

Mfereji wa televisheni ninaofuata mara kwa mara ni National Geographic. Napenda mfereji huu kwa sababu unanifundisha mambo mpya kuhusu dunia, wanyama, sayansi na tamaduni mbalimbali. Kila kipindi ni fursa ya kupata elimu kwa njia ya burudani na kuona mandhari za ajabu ambazo huwezi kuona kila siku pili. Kufuatilia National Geographic kuna nipa musukumo na ufahamu wa mazingira. Ninaona jinsi wanyama wanavyoishi kwenye mazingira yao jinsi watu mbalibali wanavyo shirikiana na maumbile na changamoto zinazo wakabili. Hii huniwezesha kudhamini dunia yetu na kujifunza jinsi ya kuilinda zaidi ya hapo, mfereji huu pia huniwezesha kupata burdani yenye maana. Siyo tu kufurahia picha nzuri au hadithi za kipeke bali pia kuelewa sayansi na historia ya dunia kwa njia rahisi na ya kuvutia. Hii inachangia kujenga mawazo mapya na kupanua uwelewa wangu. Kwa ujumla kufuatilia national geographic siyo tu burudani bali ni elimu, musukumo, na njia ya kuona dunia kwa mtazamo mpana. Mfereji huu unanisaidia kujifunza, kufurahia na kudhamini uzuri wa maisha ya sayari yetu.

Uzoevu wa kushangaza saidi niliopata ni kutembelea mulima kilimanjaro. Nilipofika hapo nilihizi mchanganyiko wa hovu na furaha. Kutembea hati kilele kilikuwa changamoto kumbwa kwa mwili na akili lakini kuona anga safi. Wingu likipita chini yangu na maandari ya milima ya kando kulikuwa chambo lisilo la kawainda kabisa. Usoefu huu ulikuwa wa kushangasa kwa sambabu si kuwa nimewahi kuona uzuri wa asili kama huo. Kuangalia mabadiliko ya mandhari kutoka misitu ya chini hadi theluji sakilele kulikuwa na hisia sisizo ele seka kwa maneno. Nilichifunza kuthamini ngufu za asili na pia ngufu zangu binafsi. Saidi ya hayo nilichifunza kuwa kama unachituma na kuwa na subira. Unaweza kufanikisha mambo makubwa. Changamoto sa kupanda mulima silini peleka kwenye hatuwa ya kuchitambua na kudamini mafanikio madoko na makubwa. Kwa ujumla huzoefu huo huu wa kushangaza hauku ni fundisha tu kuhusu uzuri wa asili bali pia kunisaidia kukuza kujasiri, subira na shukurani kwa maisha. Ni kumbu kumbu ambayo sitaweza kusahau milele na kila nikifikiria hilo. Hisia za furaha na mshangao sinani jasa.

Napenda kuwakaribisha wafanya kazi wapya kwanjia ya upole na kwa furaha. Kwanza ninawazalimia kwa tapasamu na kuwapa neno lakaribu chambo linalo wafanya wachisikie kuwa sehemu yatimu mara moja. Hii husaidia kupunguza hofu au wasiwazi wanao weza kuwa nao wakati wa kuanza kazi mpya. Pili, napenda kuwajulisha taratimu na machukumu yao kwa njia rahisi. Kwa mufano nionyeshe sehemu sa kazi. Fifaa wanavyo tumia na chinzi timu inavyo fanya kazi pamoja. Hiyo husaidia wafanya kazi wapya kuwaelewa haraka chinzi wanavyoweza kushirikiana na kuanza kufanya kazi kwa ufanisi. Saidi ya hapo ni nawashirikisha na faziza masungumuso na kushirikiana na wenzetu wengine kwa kufanya hivyo. Wafanya kazi wapya wanachisikia kuwa sehemu ya familia ya kazi wanapata marafiki wapya na hufurahia kushirikiana kwenye kazi za kila siku. Kwa ujumula kuwakaripisha wafanya kazi wapya ni saidi ya kuwapa taarifa tu ninjia ya kuchenga uhusiano mzuri kuimarisha mshikamano kwa timu na kuhakikisha kila mtu anahisi damani yake. Njiya hii husaidia wafanya kazi wapya kuanza kazi kwa furaha na kuendelea kuwa ufanisi ndani ya timu.

Harufu ninaipenda saidi ni harufu ya mahuwa ya mchana. Kila ninapohisi harufu hii najisikia utulivu na furaha ndani ya moyo wangu. Harufu ya mahuwa inanikumbusha huzuri wa asili na inanipahisia ya kuwa karibu na masingira saifi na enye amani. Pili, harufu mzuri hu ni washa kumbu kumbu mzuri. Kwa mvano, harufu ya kahawa mpia mchana au harufu ya mvua ikinyesha kwenye udongo inanikumbusha nyakati sa fraha na utulivu. Ni, kama chemichemi ya hisia mzuri sinazo jaza akili na moyo wangu. Saindia hapo, harufu ninayo ipenda hunisaidia kupumuzika na kufikiria kwa utulivu. Mara nyingi napata furaha yandani nikiwa peke angu nikiwa na furaha mzuri kama hii na inaniwezesha kuchipanga kutafakari na kuwa na nguvu ya waendelea na kazi au masomo yangu kwa ufanisi.